Napokea maoni kwa moyo wazi na bila kujitetea haraka. Nasikiliza kwanza ili kuelewa wanachomaanisha. Nachambua yale yenye manufaa na kuyatumia kujiboresha. Kama kuna jambo haliko wazi nauliza maswali ili kufafanua. Naona maoni kama nafasi ya kujifunza na kukua.

Ndiyo nafuwata matukio ya kimataifa napenda napenda kufuatilia matukio ya kimataifa ili kubaki na taarifa na kujifunza zaidi kuhusu dunia nafuatilia mara chache hasa yale muhimu au yanayonivutia lakini napenda kujuwa kinachoendelea dunia.

Ndiyo napenda kula samaki. Mbali na kuwa watamu pia ni chakula chenye faida nyingi kiafya. Wana protini nzuri kwa mwili na virutubisho kama omega tatu vinavyosaidia moyo na ubongo. Napenda hasa wanapotayarishwa vizuri kama kukaangwa kuchomwa au kupikwa kwa mchuzi. Pia napenda kujaribu aina tofauti za samaki kulingana na mapishi au sehemu ninapokuwa. Kwa jumla ni chakula ninachokifurahia mara kwa mara. Kwa hivyo.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni ya kufurahisha na pia hunisaidia kukuza uwezo wa kufikiri na kupanga mikakati. Mechezo hii hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya, kuvumilia changamoto na kuboresha umakini. Pia ninafurahia muda wa kushirikiana na marafiki au familia kwa kuwa huleta mazungumzo mazuri na ushindani wa kirafiki. Kwa jumla, ni njia nzuri ya kupumzika huku nikiendelea kuchangamusha ubongo wangu.

Sina timu moja tu ni nayoifuata lakini napenda kufuatilia timu zinazocheza kwa nidhamu na zinazo onyesha ushindani mzuri mara nyingi hufurahiya kuangalia mechi kubwa kwa sababu ya mbinu kasi ya mchezo na hamasa ya mashabiki.

Aina ya keki ninayopenda zaidi ni keki ya chokoleti. Ladha yake tamu na laini hunifanya niifurahiye kila mara ninapopata kipande, pia napenda jinsi inavyoweza kuongezewa mapambo katika krimu au matunda. Jambo linaloifanya ivutie zaidi, mara nyingine hubadilisha hubadilisha na keki ya vanilla au strawberry, lakini chokoleti bado huwa chaguo langu la kwanza kwa sababu ya utajiri wake wa ladha.

Zawadi nzuri niliowai kupokea ni kitabu kilichokuwa na ujumbe maalumu ndani yake. Kilinifurahisha sana kwa sababu hakikua tu zawadi ya kawaida. Bali kilionyesha kuwa alienipa, alinielewa na alijua napenda kujifunza na kusoma. Kila ninapokiona, hunikumbusha thamani ya mawazo na upendo uliowekwa katika kunichagulia.

Napendelea kuvaa tishati kwa sababu ni rahisi. Inaruhusu mwili kupumua na inafaa kwa mazingira mengi ya kila siku hata hivyo. Napenda pia kuvaa shati pale ninapotaka kuonekana nadhifu zaidi au kwenye hafla rasmi. Kwa hiyo mara nyingi nachagua kulingana na tukio na hali ya hewa.

Ninahifadhi data yangu kwa uangalifu ile iwe salama na rahisi kuipata ninapohitaji. Mara nyingi hutumia njia za kidijitali kama kuifadhi kwenye vifaa vyangu pamoja na nakala za ziada ili kuepuka kuipoteza. Pia huweka nywila imara na huchukua tahadhari za usalama katika kusasisha mifumo mara kwa mara ili kulinda taarifa muhimu.

Napenda kutumia muda na marafiki zangu kwa kufanya shuguli zinazotuletea furaha na kutuunganisha zaidi. Mara nyingi ufurahia kupiga gumzo, kushiriki chakula au kufanya matembezi pamoja. Wakati mwingine upenda kucheza mchezo, kutazama filamu au kujaribu vitu vipya kama kutembelea maeneo mapia kwangu kilicho muhimu zaidi ni muda wa ubora kucheka kubadilisha mawazo na kujenga kumbukumbu nzuri pamoja.

Mfereji wa tivi ninaoupenda ni ule unaonyesha vipindi vya elimu na burudani kwa wakati mmoja. Napenda hasa vituo vinavyorusha makala, michezo au vipindi vinavyoniongezea maarifa huku vikibaki kuwa vya kuvutia unifanya nijifunze mambo mapya na pia niburudike.

Ndiyo napenda chakula cha haraka mara kwa mara kwa sababu ni rahisi kupatikana na huokoa muda hasa ninapokuwa na shughuli nyingi hata hivyo hujitahidi kisilewe sana ili kudumisha afya njema mara nyingi hupendelea chakula kilicho andaliwa nyumbani lakini wakati mwingine burger chipsi au pizza huwa chaguo nzuri la kubadilisha ladha.

Harufu ni nayoipenda zaidi ni ile ilio safi na tulivu. Kama harufu ya mvua inaponyesha au maua mapya pia napenda manukato yenye mchanganyiko wa utamu kidogo na harufu ya asili. Kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaha.

Napenda wanyama wenye tabia ya kirafiki na wakufurahisha. Kama vile umbwa na paka. Umbwa hunipa hisia za usalama na urafiki. Huku paka wakifanya mazingira kuwa ya kustarehesha kwa udogo wao wa wakupendeza na michezo midogo. Pia ninafurahia wanyama waporini kama ndege au tembo kwa sababu hunifundisha kuheshimu na kuthamini urembo wa asili. Kwa jumla, napenda wanyama ambao wanaweza kuleta furaha amani na mshikamano na wanadamu.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni lile linaloitaji kutumia akili na kutatua matatizo. Hii imeniweka changamoto na hunifanya nifikie ufanisi mkubwa. Pia napenda majukumu yanayohusisha kupanga kupanga mikakati na kushirikiana na wenzangu. Kwa sababu hunipa fursa ya kuunda matokeo mazuri na kuona kazi yangu ikifanikisha malengo ya timu. Kila ninapomaliza kazi kama hiyo n hisi kuridhika na motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi.

Napenda muziki wa pop na klasiko. Bendi ninayopenda zaidi ni cold play kwa sababu wanaunda nyimbo zenye hisia nyingi. Mara nyingi mimi husikiliza muziki wakati wa asubui au jioni na hunifanya ni hisi furaha, msisimuko na utulivu.

Ndiyo naifadhi vitu vya dhamani kama kumbu kumbu zawadi za kipekee au nyaraka muhimu. Ninajitahidi kuviweka mahali salama na kudumisha hali yake kwa sababu vinakumbusha matukio maalum na dhamani ya kihisia au ya kifedha.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na mawasiliano, usimamizi wa muda na utatuzi wa matatizo. Kupitia mafunzo haya, nimejifunza jinsi ya kupanga kazi vizuri, kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu, na kushughulikia changamoto bila 'stress'. Yamenisaidia pia kuwa na ujasiri wa kuchukua maamuzi sahihi, na kuongeza ufanisi kazini.

Nilikuwa nimevaa manguo mingi. Napenda vipindi vya televisheni vinavyojumuisha, burudani na elimu. Kama vile makala za sayansi, historia au safari za asili. Vipindi hivi hunifundisha jambo jipya kila wakati huku vikibaki kuvutia. Pia napenda kipindi cha michezo au mashindano kwa sababu hufurahisha na kuonyesha mbinu na ushirikiano wa wachezaji. Kwa jumla napenda vipindi vinavyonifundisha, kuniburudisha na kunatia hamasa.

Somo la sayansi ninayo penda zaidi ni sayansi ya mazingira. Na penda kwa sababu linanifundisha jinsi dunia inavyo fanya kazi jinsi viumbe na mazingira vina vyoingiliana na jinsi tunavyo weza kulinda sayari yetu. Pia hufungua mawazo yangu juu ya matatizo ya hali ya hewa uhifadhi warasilimali na maendeleo endelevu. Jambo linalo nifanya ni hisi kuwa na mchango katika kuboresha dunia.

Wakati umeme unapokatika. Napanga kufanya shuguli zisizo tegemezi umeme zisiso tegemezi umeme. Kwa mfano kusoma vitabu. Kuandika kufanya mazoezi madogo au kuzungumza na familia na marafiki. Pia ni wakati mzuri wa kupumzika. Kutafakari au kufurahia muda. Kwa utulivu bila mashinikizo ya teknolojia. Wakati mwingine pia upenda kutumia mwanga wa mshuma au taa ndogo jambo linaloongeza hali ya amani na furaa ndogo ndogo.

Napenda kula kwenye migahawa iliyo tulivu na yenye migahawa mitulivu na yenye mazingira mazuri ambapo chakula ni safi na kitamu. Pia hufurahia kujaribu sehemu mpya mara kwa mara ili kuonja ladha tofauti na kupata uzoefu mpya wa chakula.

Ndio, nimesafiri kwa ndege mara chache. Napendo uzoefu wake kwa sababu huniruhusu kufika mbali kwa haraka na pia kufurahia mandhari ya kuvutia nikiwa angani. Ingawa wakati mwingine kuna msisimko wa kuruka na kutua, safari za ndege hunipa hisia ya kusafiri na kugundua maeneo mapya.

Mchezaji ninae mpenda zaidi ni Lionel Messi. Na penda kwa sababu anajuzi mkubwa wa mpira, akili ya kucheza na uwezo kushirikiana na wenzake uwanjani. Anauwezo kufanya mambo ya ajabu kwa mpira kama kupita wa chezaji wengi au kufunga mabawo magumu kwa uraisi. Ni kimwona akicheza, uhisi msisimko na furaha kwani kila hatua anayifanya ni wakuvutia na maranyingi hubadilisha matokeo ya mchezo.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na orodha ya vipaumbele. Kwanza, kuangalia kazi muhimu zaidi zinazohitaji kumalizika mapema. Kisha huzipanga kulingana na siku na muda unaofaa. Pia huweka muda wa mapumziko na shughuli zisizo za kazi ili kuepuka kuchoka. Kwa kawaida, huchukua muda kidogo mwanzoni mwawiki kupanga ratiba, kuhakikisha kila kitu kikosawa. Na kuangalia nilini kuna mkutano au tarehe muhimu. Hii ufanya wiki yangu kuwa yenye mpangilio, yenye ufanisi na yenye utulivu.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa teknolojia hurahisisha mambo mengi, siku bila hiyo inaweza kuwa fursa nzuri ya kupumzisha akili. Ningeitumia muda huo kusoma, kufanya mazoezi, kuzungumza na watu ana kwa ana au kufurahia mazingira ya asili. Pia ingeni saidia kujikumbusha umuhimu wa usawa kati ya maisha ya kidigitali na yale ya kawaida.

Mara nyingi wikendi napenda kutumia muda kupumzika na kufurahia shugulizi zisizo za kazi kufanya mambo kama kutembea au kufanya mazoezi, kushirikiana na familia na marafiki, kutazama filamu au vipindi vya televisheni na pia kusoma au kujifunza jambo jipya. Pia mara nyingine hupenda kujaribu mahali au chakula kipya, jambo linalo ongeza burudani na uzoefu, wow, wikendi.

Napendelea vyatu vina vyokuwa rahisi na vina vyonifanya nijisikie vizuri. Kwa mfano, sneaker au vyatu vya michezo ni chaguo langu la kila siku kwa sababu vina nirusu kutembea kwa urahisi na hutowa msada mzuri. Hata hivyo, napenda pia vyatu vya formal au vyakuvashere pale nina potaka kuwonekana nadhifu na waheshima. Kwa hivyo chaguzi wangu, unatagemea wakati na tukio.

Ndiyo. Napenda kuzungumza kuhusu siyasa. Siyasa ni njia ya kupanga, kuongoza na kufanya maamuzi yanayowusu jamii au nchi. Hii inawusisha serikali, sheria, sera na jinsi rahia wanavyo shirikiana na kushiriki katika uongozi. Napenda kuangalia siyasa kwa mtazamo wa elimu na uchambuzi. Kuangalia ni jinsi gani maamuzi anavyoadhiri, maisha ya watu, maendelea ya taifa na haki za rahia. Pia ni jambo linalohimiza mijadala ya busara kwani kuelewa siyasa kuna saidia kufanya mamuzi sahihi kama raia au kushirikiana katika maendelewo ya jamii.

Sifa nzuri kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini muhimu zaidi ni kama, kwanza, uongozi wa busara, pili, uadilifu, tatu, uwezo wa kusikiliza, nne ujasiri, tano, kuhamasisha wengine, sita, huruma na haki. Kwa kifupi, kiongozi mzuri ni mchanganyiko wa hekima, uadilifu, ujasiri, na uwezo wa kuhamasisha wengine.

Ndiyo na wafahamu majirani zangu. Hufurahia kuzungumza nao mara kwa mara kushirikiana wakati mambo ya kila siku na kusaidiana pale inapohitajika kuwa na uhusiano mzuri na majirani kuna saidia kujenga jamii yenye mshikamano usalama na furaha kwa wote. Kwa hivyo.

Ndiyo natumia video kwa mawasiliano lakini inategemea jinsi na mahali unatumia mifano ni kama mawasiliano ya kazi au kitaaluma pili mawasiliano ya kibinafsi tatu video kama sehemu ya mafunzo au maelezo.

Ndiyo, napenda kufaa kofia mara kwa mara. Kofia zina faida nyingi, kwanza zinakulinda dhidi ya jua kali au baridi, na pili zinaongeza mtindo wa mavazi. Kuna siku napendelea kofia za kawaida kama cap au bucket heart. Hasa, nikitoka nje au kufanya shughuli za michezo.

Njia ninazotumia kushambulia mabadiliko kazini ni kama kwanza kuelewa mabadiliko. Pili kukubali na kuzoea. Tatu chambua athari zake. Nne kutoa maoni au suluhisho. Tano kujifunza na kuboresha ujuzi wa.

Napenda kushughulikia muda kazini kama vile kwanza kuweka kipaumbele pili kutumia ratiba tatu kuzidisha ufanisi nne kuepuka usumbufu tano kukagua maendeleo kwa kifupi hushughulikia muda kwa kupanga kuweka kipaumbele kuepuka usumbufu na kutathmini matokeo.

Ndiyo. Napenda kutumia teknolojia ya sauti. Kwa mfano msaada wa kazi pili burudani tatu kwa mawasiliano. Kuzungumza kwa simu au kutumia programu za sauti kama whatsapp voice notes kunafanya mawasiliano yawe ya kibinafsi zaidi kuliko maandishi tu. Teknolojia ya sauti ni muhimu sana kwa sababu inarahisisha mawasiliano kujifunza na kufurahia burudani kwa wakati.

Napenda kutembea sehemu zenye utulivu na mandhari nzuri. Napenda sana fukweni, bustani au mbugani. Sehemu za asili kama milimani au mashamba, wakati mwingine pia napenda kutembea mji jioni kuangalia watu na maisha yanavyoendelea. Kwangu kutembea si tu kusogea ni njia ya kupumzisha akili na kufikiria mambo.

Napenda sana chakula ambacho ni kitamu na chenye latha ya kipekee lakini pia rahisi kufurahia kwa mfano chakula cha kitamaduni pili vyakula vyaharaka tatu matunda tikitimaji zabibu au maembe ya natamu na hufanya nijisikie fresh kwa kifupi napenda vyakula vina vyoshirikisha latha harufu na wakati wafura.

Ningependa kutembelea mahali pa kihistoria pa kushangaza na penye hadithi ndefu kwa mfano mji wa kale wa Machu Picchu Peru pili piramidi za misri, tatu roma Italia napenda mahali ambapo kuna historia hadithi na mafumbo ya zamani kwa sababu kunafanya kutembelea kuwa kama safari ya kugundua zamani.

Napenda mkate wa unga wa ngano wenye crust ya dhahabu na ndani laini. Kama french boggett au sawdog Boggett napenda kwa sababu ni mkali kidogo nje na laini ndani unafaa na jibini au butter Sara udo. Napenda kwa ladha yake kidogo ya kipekee na harufu nzuri inayotoka kwenye fermentation.

Kuhusu tathmini za kazi najihisi mchanganyiko wa msisimuko hofu kidogo na fursa ya kujifunza. Kwa kifupi, tathmini za kazi si adhabu bali ni mwongozo wa kujifunza kukua na kufanikisha kazi kwa ufanisi.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa lakini bado nina uhusiano wa karibu na mahali nilipotoka. Nilihama kwa sababu ya masomo, lakini mara nyingi napenda kurudi kutembelea familia na marafiki. Mahali nilipozaliwa huwa na panakuwa na kumbu kumbu nyingi, utoto, majirani na uzoefu, wa kwanza, wa maisha. Kwa hiyo, siwezi kusahaulika kirahisi.

Kwa kawaida, ninapenda kuenda hospitali mara chache kwa mwaka, lakini mara zote kwa sababu muhimu. Kwa afya ya kawaida, ikiwa kuna ugonjwa au dalili za haraka, pia napenda kuenda hospitali kwa chanjo, au vipimo vya afya ya kinga, kwa kifupi, hospitali ni muhimu kwa afya, si kwa sababu ya kawaida tu, bali kuhakikisha mwili na akili yako vinaendelea vizuri.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini zenye furaha na maana, kwanza kuzungumza na kucheka pamoja, kula pamoja, kutembea au kusafiri kidogo, kusaidiana kazi za nyumbani au kupika pamoja, kwangu si lazima iwe kitu kikubwa sana, muhimu ni kuwa pamoja na kufurahia muda huo.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napenda kutumia mpangilio, nidhamu na mbinu za busara. Hapa ni jinsi ninavyofanya. Kwanza kupanga kazi kabla ya kuanza, kuweka malengo madogo, kuzingatia muda, kutumia mbinu za kuhimiza bidii, kukagua na kumalizia. Kwa kifupi kukamilisha kazi kwa wakati ni mchanganyiko wa mpangilio, nidhamu, kuthibiti muda, na kuzingatia hatua kwa hatua.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga mara chache, na nimeipenda sana kwa sababu inachanganya utulivu wa akili, mwili na pumzi. Napenda yoga kwa sababu husaidia kupunguza msongo wa mawazo hasa baada ya siku yemye kazi nyingi au changamoto. Pia hufanya mwili kupumzika, njia ya kufanya yoga hufanya nifikirie zaidi kuwa makini na sasa. Kwa kifupi, yoga ni mchanganyiko wa burudani, afya ya mwili na akili na njia ya kupata utulivu wa ndani.

Napanga kazi zangu kwa mpangilio wa busara ni dhamu na kipa umbele, hapa ni jinsi ya ninafyo fanya. Kwanza, kuandika orotha ya kazi, kueka kipa umbele, kugawa muda, kugawa kazi kwa sehemu ndogo, kukagua na kurekebisha. Kwa kifupi, napanga kazi zangu kwa orotha, kipa umbele, muda, hatuwa ndogo na huwakiki. Hii usaidia kuhakikisha kazi zinakamilika kwa wakati na kwa ubora.

Ujuzi ninayohitaji kuimarisha ni ule unaouhusiana na mawasiliano kupanga muda na teknolojia maelezo zaidi ni kama mawasiliano kupanga muda na nidhamu teknolojia uongozi na ushirikiano wa timu ufahamu binafsi na kuthibiti hisia kwa kifupi napenda kuimarisha ujuzi unao unaonisa uwezo wangu kazini na maisha ya kila siku hili niwe bora zaidi na mwenye kufanya.

Ndiyo, ninakumbukumbu moja ya kidogo ya kutisha, kidogo ambao bado ninakumbuka. Marafulani nilikuwa nikitembea pekeeyangu siku, gafla nilisikia sauti ya kutisha kutoka karibu na nyumba, nilizopita. Hisia ya kuogopa ikaja maramoja, moyo ukapiga haraka na mikono ikawabaridi. Kila kitu kilichoonekana chakawaida baadaye lakini kwa wakati huo nilihisi hofu na wasiwasi mkubwa. Kumbu kumbu hii ilinifundisha kuwa kuwa kuwa makini. Kutoingia kwenye hatari na kuwa na ujasiri kwa kuthibiti Hofu. Kwa kifupi kumbu kumbu yakutisha ni kama somo la maisha hudanganya kwa muda. Lakini inafundisha kuwa makini na kuwa na ujasiri.

Maisha ninayoishi kwa sasa ni yenye utulivu na faraja kidogo. Aina ya nyumba ninaishi katika nyumba ya kati yenye ukumbi mdogo chumba cha kulala jikoni na bafu moja. Eneo ni shule kidogo mitaa yenye mti na majirani wema. Nilihama hapa miaka michache iliopita kutokana na shule na bado najikuta nikijisikia nyumbani kidogo kidogo kila siku. Napenda utulivu wa eneo, usalama na urahisi wa kupata huduma muhimu. Kwa jumla, ninahisi salama na raha kwa sababu majirani ni wema. Usalama wa eneo ni mzuri na hali ya maisha ni ya kutosha kufurahia kila siku.

Utaratibu wangu wa kahawa au chai ni njia ya kupumzika na kupadisha motisha ya siku. Napenda chai ya asali na limau ingawa mara nyingine pia napenda kahawa ya kawaida yenye harufu nzuri. Kwa chai naanza kwa kupa maji moto kisha kuviweka kwenye chai yenye majani. Kuongeza asali kidogo na limau. Kawaida hufanywa asubuhi kama njia ya kuamka na kuanzisha siku. Napenda kuongeza vipande vya karanga kidogo au biskutindogo wakati wakunywa. Kawaida karibu nadirisha ambapo naweza kuona nje. Bila chai au kahawa yangu ya kawaida napata kidogo. Kupotea au nishati kidogo kwani kinywaji hiki nisehemu ya utaratibu wangu wakuamka na kuwa makini.

Napenda kushugulikia wateja kwa eshima, subira na kuelewa mahitaji yao. Hapa ni jinsi navyo fanya. Kusikiliza kwa makini, kueleza kwa wazi, kuwa na subira, kutafuta suluisho la haraka, kuhakikisha kuridhika. Kwa kifupi, kushugulikia wateja ni mchanganyiko wa kusikiliza, kueleza, subira, kutatua matatizo na kuhakikisha kuridhika.

Michezo ya olimpiki ninayopenda ni mpira wa mguu, riadha na michezo ya kuogelea. Mpira wa mguu ya olimpiki hufurahisha kwa sababu ni mashindano ya juu yenye mbinu za kuvutia na timu kutoka nchi tofauti zinashindana kwa msisimko mkubwa. Nikikumbuka olimpiki ya mwisho ambapo kulikuwa na shindano la mbio za mia moja meters ambapo mshindi alibadilisha rekodi ya dunia. Napenda kutazama nyumbani kwenye tv au mtandao napofikiria au kutazama olimpiki na jisikia msisimuko mshikamano na wapenzi wa mchezo kutoka kila sehemu ya dunia.

Ndiyo, napenda kupanda milima. Kupanda milima kunanipa msisimko utulivu wa akili na burudani ya asili. Napanga safari kwa kuzingatia usalama, kuandaa vifaa muhimu na kuchagua njia nzuri za kupanda. Kwa kifupi, kupanda milima ni mchanganyiko wa burudani, afya na furaha ya ndani.

Mimi hukunywa takriban, glasi sita mpaka nane za maji kwa siku, ambayo ni takriban lita moja nukta tano au mbili. Husaidia kudumisha mwili unaofanya kazi vizuri, kuondoa uchovu kidogo na kuimarisha ngozi na afya kwa jumla. Napenda kunywa maji asubuhi mara moja nikiamka, kisha kidogo kidogo siku nzima, hasa wakati wa kazi au mazoezi. Nikinywa maji ya kutosha najisikia mshikamano nishati na utulivu wa mwili tofauti na pale ninapokuwa na kiu ya maji.